Ninasherehekea siku kuu vyema, kutayarisha chakula au vinywaji vinavyofaa kwa kila mtu, au kitu kinachoshiriki kuweka mazingira ya furaha kama muziki, mapambo au michezo midogo, kushirikisha watu wote waliopo, ili kila mmoja ajisikie furaha na muhimu.

Mchezo ninapenda kutazama ni soka. Napenda soka kwa sababu ni mchezo wa kasi. Wenye mbinu nyingi na unaoshirikisha kila kipengele cha akili na mwili wa wachezaji. Napenda pia kuona jinsi wachezaji wanavyoshirikiana na kupanga mbinu za kufanikisha ushindi. Michezo ya ligi kuu au mashindano makubwa huniweka kwenye hali ya msisimko. Hasa nikifuatilia ya timu yangu au wachezaji niliwowapenda.

Mazingira ya kazi ninayopendelea ni maeneo tulivu yenye mpangilio mzuri na yanayounga mkono umakini kwa mfano ofisi au chumba chenye mwanga wa kutosha na hewa safi. Kila kitu kikiwa nafanya kazi kwa urahisi kama meza, kiti na vifaa vya kazi vilivyo sawa. Watu wanaposhirikiana kwa heshima na utulivu bila kukeleza, bila kelele nyingi zinazoweza kuvuruga mawazo.

Shughuli zangu za siku za mvua ni kibao kidogo tofauti na siku za kawaida kwa sababu huwezi kufanya mambo yote nje kwa kawaida. Hukaa ndani na kupumzika na kusoma au vitabu au kuangalia televisheni kuchora au kupaka rangi ili kujiburudisha kusikiliza muziki au kucheza michezo midogo ndani.

Ndiyo, ninatumia teknolojia sauti kila siku, kwa mfano kupiga simu au kupokea simu, kutoka kwa familia, marafiki, au walimu. Kusikiliza muziki, masomo au podcast, kupitia simu au kompyuta. Kutumia programu za mawasiliano, kama Whatsapp au Telegram, zinazoendesha sauti teknolojia ya sauti hunisadia kuwasiliana kwa urahisi, kupata taarifa, na burudani bila haja ya kuandika kila kitu.

Mafunzo ningependa kupata kazini ni yenye ujuzi wa kompyuta, mawasiliano na usimamizi wa muda. Hii ni kwa sababu, ujuzi wa kompyuta hunisaidia kufanya kazi haraka, kushughulikia data na kutumia teknolojia kwa ufanisi. Mafunzo ya mawasiliano uniwezesha kuzungumza kwa uwazi na kuelewa wenzangu kazini. Usimamizi wa muda hunisaidia kupanga kazi zangu vizuri kuhakikisha kila kitu kinakamilika kwa wakati.

Napenda chai kuliko kahawa hii ni kwa sababu chai huniwezesha kupumzika na kufurahia ladha ya laini na tamu. Hasa asubuhi au baada ya chakula ni rahisi kuandaa na inafaa kwa kila wakati wa siku bila kuathiri usingizi sana. Pia hunisaidia kushirikiana na familia au marafiki wakati wa vikao vidogo nyumbani.